Ninavyoshugulikia kazi za tharura Kwa mtazamo wangu, ninapokutana na kazi za dharura hujitahidi zaidi katika utulivu, mpangilio wa haraka na umakini mkubwa. Nimejifunza kwamba katika hali ya dharura, hufu au papara, havisaidi Kinachosaidia ni akili tulivu na hatua zilizo wazi. Kwanza kabisa, ninachofanya ni kutulia na kuthadhamini hali hali na kuthamini hali haraka. Hata kama kazi ni ya dharura na inamuda mfupi, huhitahidi kutovurugika hujitahidi kutovurugika Hujiuliza maswali muhimu kama kazi ni ipi hasa, inahitajika lini na ni ya kiwango gani cha ubora kinachotarajiwa. Hatua hii hunisaidia kupata picha kamili ya kile ninachoitaji, kinahitajika na kuepuka kufanya kazi isiyo elezwa wa vizuri. Baada ya hapa, hupewa ninaweka kipao mbele wazi. Kazi ya tharura, hunilazimisha kuwacha au kusongeza pembeni kazi zisizo za umuhimu wa haraka. Huamua nini kufanyika kwanza na nini kinaweza kusubiri. Kwa kufanya hivyo, ninajenga mwelekeo unao nisaidia kutumia muda mfupi niliyo nayo kwa ufanisi mkubwa zaidi. Hatua inayofuata ni kugawa kazi katika vipande vidogo. Baada ya kuangalia kazi kubwa kama mzigo badala ya kuangalia kazi kubwa kama mzigo mzito, naigawa katika hatua ndogo ndogo zinazoweza kudhibitiwa. Kama kuelewa maelekezo, kufanya utafiti, kuandika rasima ya kwanza na kuhariri. Hii hunifanya nijisikie kuwa kazi inawezekana kukamilika hata ndani ya muda mfupi. Kwa kuwa kazi yangu inahitaji umakini wakiakili, ninaposhughulikia kazi za dharura najenga mazingira yasio na sumbufu. Huzima ua kupunguza vitu vinavyoweza kunikatiza umakini kama mitandao ya kijamii, simu zisizo za lazima na pia kelele. Hii hunisaidia kuzingatia katika kikamili kunisaidia kuzingatia kazi kikamilifu na kuongeza kasi ya utendaji kazi wangu bila kupoteza ubora. Pia ninapokuwa na kazi za dharura na mimi hutumia uzoefu wangu wa awali. Kwa sababu nimekabiliwa na hali kama hizi mara nyingi, ninajua mbinu zipi zinaweza nisaidia kufanya kazi kwa haraka bila kuwadhiri viwango vya kitaaluma. Ninajua ni wapi pa punguza naweza punguza muda, ni mambo yapi ni ya msingi zaidi, na ni yepi naweza kufanya marekebisho baadaye endapo muda utaniruhusu. Zaidi ya hayo, kuweka mawasiliano wazi endapo kazi inahusisha mteja au mtu mwingine. Hivyo kuna jambo haiko wazi ama mabadiliko yanahitajika, kupendelea kuuliza maswali baada ya badala ya kubahatisha. Mawasiliano haya, hunisaidia kuepuka makosa yanayoweza kupoteza muda au kuharibu kazi. Licha ya presha najitahidi kudumisha ubora wa kazi Nina amini kwamba hata kazi za dharura zinafanya zinafaa kufanywa kwa kiwango kinachokubali kitaaluma kubalika kitaaluma hivyo, hata kama ninafanya kazi kwa kasi wacha muda mfupi wa kupitia kazi, kusahihisha makosa ya msingi na kuhakikisha maelezo yana yametekelezwa. Kwa kumalizia, ninashughulikia kazi za dharura kwa utulivu, kupanga haraka, kuzingatia vipao mbele, na kutotumia uzoefu na pia kutumia uzoefu wangu kwa ufanisi. Badala ya kuruhusu, dharura inilemee, hutumia huwa naitumia kama changamoto, inayo inayonihitaji kuwa makini zaidi kwa mtaalamu zaidi.

Kwangu, uwezo ningependa kuwa nao ni uwezo wakusafiri katika muda. Hiyo inaitwa time traveling. Uwezo huu huwa unanivutia kwa sababu hauhusu tu maajabu au fikra ya kisayansi. Bali, unahusisha uelewa wa maisha, maamuzi ya binadamu na athari za muda katika hatima ya mtu na jamii kwa ujumla. Kwa kabisa, ningependa uwezo wa kusafiri kurudi nyuma katika munda ili kujifunza historia kwa macho yangu mwenyewe. Ingawa historia huandikwa kwenye vitabu naamini kuwa kuona matukio yakitokea kungeleta uwelewa wa kina zaidi. Ningependa kushuhudia matukio muhimu ya kihistoria kuona jinsi watu walivyoishi, walivyofikiri na walivyofanya maamuzi. Kwa kufanya hivi, ningepata ufahamu mpana zaidi, kwa sababu halisi zilizosababisha matukio fulani kutokea, badala ya kuyaona tu kupitia maandishi ama simulizi za wengine. Zaidi ya hilo, ningependa kusafiri katika muda ili kujifunza kutokana na makosa ya zamani, sio kwa kubadilisha kubadilisha kiholela, bali kuyaelewa kwa undani. Kuna nyakati katika maisha yangu binafsi, ambazo singependa kuzirudia, si kwa kijumla lakini, bali kwa kujifunza. Ningependa kumuona yule mimi wa zamani, nimuelewe, nipate hekima ya kutambua, ya kutambua kuwa kila hatua niliopitia ilinijenga kuwa nilivyo leo. Uwezo huu ungenisaidia kufikiria kwa huruma zaidi, siyo kwa nafsi yangu bali, pia kwa watu wengine. Pia, ningependa uwezo wakusafiri kwenda mbele ya muda, lakini kwa tahadhali kubwa. Sio kwa sababu ya udadisi wakujua nitakua nani au nitakua na nini. Bali, kwa sababu ningependa kuona mwelekeo wa dunia na ubinadamu. Ningependa kujua kama maamuzi tunayofanya leo katika teknolojia, mazingira na mambo mengine yanaelekea kutuletea mustakabali mzuri au mwenye changamoto zaidi. Maarifa haya yangenisaidia kudha kudhimini zaidi sasa na kuchukua maamuzi yenye busara. Hata hivyo, ningependa uwezo huu uende sambamba na hekima ya kutoingililia mambo ovyo. Naelewa kwamba muda ni mfumo nyeti sana na kubadilisha jambo moja ndogo kunaweza leta athari kubwa zisizotarajiwa. Kwa hivyo, kwa mtazamo wangu, hakusafiri katika muda kungesaidia zaidi kwa kujifunza na kutafakari sio kwa kubadilisha kila kitu kwa matakwa yangu. Hili lingenionyesha kuwa uwezo huo ungehitaji wajibikaji mkubwa na unyekekevu wa hali ya juu. Zaidi ya hayo, uwezo wa kusafiri katika muda ungefu nifundisha dhamani ya sasa. Mara nyingi binadamu hutamani sana yaliopita ama kuhishi kwa hofu, kwa yajayo, na kusahao nguvu ya wakati uliopo. Kwa kuona wazi yaliyopita na kuyaweza yanoweza kutokea, ningetambua kwa kina kwamba sasa ndiyo wakati pekee ninaoweza kuishi kikamilifu ama kufanya mabadiliko ya kweli. Uelewa huu ungenifanya niishi kwa maksudi, kwa shukrani na uwajibikaji zaidi. Pia uwezo huu ungenisaidia kuwa na huruma kubwa kwa binadamu. Ningetambua kuwa kila mtu anapitia safari yake ya muda, yenye maumivu, matumaini, mafanikio na kushindwa pia. Kwelewa safari hizi kwa upana, kungenifanya nisiwe mwepesi wa kuhukumu. Bali kuwa mtu anaisikiliza, anayeelewa, na anayejifunza kutoka kwa wengine. Kwa ufupi, uwezo wakusafiri katika muda ndio uwezo ningependa sana kwa sababu ya nguvu ya umaarifa. Si kwa sababu ya nguvu ya umaarifa, bali ni kwa sababu ya umaarifa, hekima na uelewa wakina kwa maisha ambayo ningekuwa nayo ama nitakayokuwa nayo.

Kwa mtazamo wangu binafsi, mazingira mazuri ya kazi yanajengwa na mchanganyiko wa heshima, mawasiliano mazuri, utulivu wa kisikolojia, nafasi ya kukua na pia heshima kwa mtu binafsi na kwa watu wanaofanya nao kazi. Mazingira ya kazi sio mjengo au au sio tu mjengo au ofisi ni hali inaomfanya mtu ajisikie salama kudhaminiwa na mwenye motisha ya kufanya kazi kwa ubora Jambo la msingi linalofanya mazingira ya kazi yawe mzuri ni heshima kati ya watu Ninapofanya kazi katika mazingira ambayo watu wanaheshimiana bila kujali cheo au jinsi au tofauti zao najisikia huru kutoka kutoka kutoa mawazo yangu na kushiriki kikamilifu heshima ni kitu muhimu sana na heshima hujenga uaminifu, hupunguza mgogoro na migogoro isio ya lazima na pia huwa unaunda mazingira ambayo kila mtu anahisi ana nafasi ya kudhamini ana nafasi na dhamini yake kwangu heshima ni msingi wa kila uhusiano mzuri wa kikazi. Pia mawasiliano wazi na ya haki kazini ni nguzo muhimu sana ya mazingira mazuri ya kazi. Ninapopata maelekezo yaliyo wazi pia mrejesho wa kujenga na nafasi ya kuuliza maswali bila kugopa. Mimi nawezafanya kazi kwa kujiamini zaidi. Mawasiliano mazuri huondoa mkanganyiko, hupunguza msongo wa mawazo na husaidia timu au watu binafsi kuelewa malengo ya pamoja. Kwa mtazamo wangu, mawasiliano mabaya hayawezi huweza kuharibu hata mazingira yenye rasilimali nyingi. Napenda mazingira ya kazi yenye utulivu na utulivu wa kisikolojia pia. Hii inamaanisha kufanya kazi bila hofu ya kuthalilishwa, kubezwa au kulaumiwa kupita kiasi inapo ninapokosea. Sisi ni wanadamu na kila mtu hukosea. Ninapojua kuwa makosa yanachukuliwa kama fursa ya kujifunza badala ya adhabu na nahamasika kujaribu, kuwa mbunifu na kuwajibika zaidi. Mazingira salama ya kisikolojia hunijengea hunijenga kuwa mfanyikazi ama mtaalamu mwenye ujasiri na ubunifu Zaidi ya hayo, mazingira mazuri ya kazi yanahitaji usawa katika kazi na maisha binafsi Ninathamini sana mahali pa kazi panapoelewa kwamba mfanyikazi ni binadamu mwenye mahitaji ya kijamii, kiafya na kihisia ratiba zinazoheshimu muda na mapumziko na pia uwezo wa kupumzika pia kubadilika inapohitajika kunifanya niwe na afya njema na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa upande wangu, mfanyikazi aliyepumzika vizuri hutoa matokeo bora zaidi. Pia napenda mazingira ya kazi yanayotoa nafasi ya kujifunza na kukua. Ninapofanya kazi mahali panapodhamini maendeleo ya mtu kupitia mafunzo, changamoto mpya au marejesho ya kujenga najisikia na ninaenda mahali fulani. Mazingira kama haya hunifanya nijisikie kuwa kazi yangu ina mwelekeo na dhamani ya muda mrefu sio chanzo cha kipato tu. Aidha uongozi bora una mchango mkubwa katika kufanya mazingira ya kazi yawe mazuri. Kiongozi anayesikiliza anayetoa mwelekeo na anayejali ustawi wa watu wake hujenga mazingira yenye mshikamano na pia mwenye motisha. Kwa mtazamo wangu, kiongozi mzuri si yule anayetoa amri tu bali ni yule mwenye anaongoza wengine kwa mfano na pia kwa utu. Kwangu mimi, mazingira ya kazi yanafaa kuwa mazuri pale ambapo kuna heshima, mawasiliano wazi na mazuri usalama wa kisaikolojia na usawa wa maisha kazini Pia nafasi ya kukuwa na uongozi mwema wenye maadili ni mojawapo wa ya mazingira yanayofanya kazi ikuwe nzuri.

Napenda kutumia muda wa ubora na familia yangu. Hii ni kwa sababu familia ni chanzo cha upendo, chanzo cha msaada na pia utulivu katika maisha. Na hapo ndipo natoa nguvu ya kuskuma maishani. Muda naotumia na familia siyo tu wa kupitisha wakati. Bali ni uwekaji wa kihisia unaonijenga na kunipa nguvu ya kuendelea na majukumu ya maisha ya kila siku. Napenda kukaa pamoja na kuzungumza na familia yangu. Mazungumzo ya kawaida, kushirikiana hadithi za siku, kucheka pamoja au hata kujadili changamoto zinazotukumba. Hunifanya nijiskie karibu zaidi na wao. Kwangu, mazungumzo haya huimarisha uhusiano na husaidia kuelewa mawazo, hisia na mahitaji ya kila mmoja wetu. Hii hunijengea mazingira ya kuamini na mshikamano wa ukweli. Pia napenda kula pamoja na familia yangu. Kushiriki mlo pamoja mezani ni jambo dogo kwa watu wengine, lakini lenye maana kubwa kwangu. Wakati huo, hunipa nafasi ya kupumzika, kuwachana na shughuli za nje na kuzingatia familia yangu kwanza. Mara nyingi mlo wa pamoja huambatana na vicheko, mazungumzo, na kumbu kumbu nzuri zinazobaki akilini kwa mda mrefu. Hata napokumbwa na jambo, nakumbuka familia yangu iko hapo, nitarudi nyumbani nitacheka, nitazungumza nao na nitafurahia. Zaidi ya hayo, napenda kufanya shughuli za burudani pamoja na familia yangu. Hii inaweza kuwa kutazama filamu, kusikiliza mziki, kucheza michezo nyumbani au hata matembezi mafupi. Shughuli hizi hunisaidia kujenga kumbu kumbu nzuri na kuimarisha urafiki ndani ya familia. Kwa mtazamo wangu, furaha ya pamoja hujenga uhusiano imara zaidi kuliko maneno pekee. Pia, ninapenda kusafiri na kutembea maeneo mapya pamoja na familia yangu inapowezekana. Safari, hata kama ni fupi huwa inanipa nafasi ya kushirikiana uzoefu mpya. Pia kuona manthari tofauti na kujifunza pamoja. Safari huvuta karibu zaidi, hunivuta karibu zaidi na familia yangu kwa sababu tunakabili mazingira mapya pamoja na kusaidiana na kufurahia kila hatua. Aidha, napenda kusaidiana na kushirikiana na majukumu ya nyumbani. Kufanya kazi pamoja kifamilia, hunifundisha mshikamano, uajibikaji na heshima. Ninaposhiriki majukumu najisikia kuwa sehemu muhimu ya familia na hii huimarisha hisia ya umoja na kushirikiana. Zaidi ya yote, napenda kuwa msaada wa kihisia kwa familia yangu na pia kupokea msaada wao. Kuwepo wakati wa furaha au wakati wa changamoto, ni jambo muhimu sana kwangu. Najua kwamba familia yangu ipo nami na nami niko kwa ajili yao. Hisia hisia hii hunipa amani ya moyo na kunifanya nijisikie salama kimaisha. Napenda kufanya mambo yanayojenga ukaribu, upendo na mshikamano wa familia yangu. Iwe ni kupitia mazungumzo, chakula chapa pamoja, burudani au kusaidiana. Kila muda nautumia na familia yangu, una dhamani kubwa sana kwangu. Kwangu, familia siyo ya watu wa damu bali ni nguzo ya maisha yangu na chanzo cha nguvu na furaha ya kweli.

Kwa mtazamo wangu, najistawisha wakati wa likizo kwa kuunganisha kupumzika, burudani na kujijenga kiakili na kisaikolojia. Kwa kawaida, mimi uona likizo siyo muda kupumzika kutoka majukumu ya kila siku. Bali ni fursa ya kuchaji nguvu, kufikiria upya malengo na kufraia maisha kwa utulivu. Kwanza kabisa, najistawisha kwa kupumzisha mwili na kiakili. Hii inamaanisha kuondoa majukumu ya kazi, simu, au barua pepe kwa muda mfulani. Ninapopumzika, nafanya mambo ninayoyapenda kama kulala kidogo, zaidi, kusoma vitabu vya starehe, au ata kutembea nje. Kupumzika, kunisaidia kuondoa stress, kurekebisha akili na kurudisha umakini wangu. Kwa mtazamo wangu, likizo bila kupumzika halina maana kwa sababu hujikuta mtu anapitia siku bila kupata nguvu ya kweli. Tena, najistawisha kwa kufanya shughli za burudani. Hii inaweza kuwa kutazama filamu, kucheza michezo au kusafiri kwenye maeneo na mandhari nzuri. Burudani unisaidia kuondoa mawazo ya kazi na kuniruhusu kufraia wakati wa sasa. Kwa upande wangu, burudani sii tustarehe, ni njia ya kuimarisha hisia, kujenga kumbukumbu mzuri na kuungana na familia au marafiki. Zaidi ya hayo, najistawisha kwa kupata muda wa kujitafakari. Likizo ni muda mzuri wa kuandika mawazo, kupanga malengo mapya, au kutafakari kuhusu safari ya maisha, kutafakari kuhusu safari ya maisha. Hii, unisaidia kurudisha mtazamo wa maisha na kutambua mambo muhimu kwangu. Kwa mtazamo wangu, bila hatua hii, likizo ingekuwa tu kipindi cha kupumzika kimwili, lakini isio kuwa na faida ya kisaikolojia au kiakili. Pia, najistawisha kwa kuchanganya shugli za kijamii na familia. Kutumia muda na familia au marafiki, kunatoa hisia za mshikamano na furaha. Hii inawezakuwa chakula, cha pamoja, matembezi ama kutembelea maeneo mapya. Ushirikiano na wengine katika likizo, hunipea raha na kunipea kumbukumbu za kudumu. Aidha, najistawisha kwa kuchunguza na kujifunza mambo mapya. Likizo ni muda mzuri wa kujitolea kwa vitu ninavyovipenda, kujifunza steady mpya au kutembea sehemu za kihistoria na kitamaduni. Hii unisaidia kuwa na mchanganyiko mzuri wa kupumzika na kukuza akili badala ya kuwa na likizo isio na tija. Kwa ujumla, najistawisha wakati walikizo kwa kupumzika, kufurahia burudani, kushirikiana na familia, na kujijenga kisikolojia na kiakili. Kwa mtazamo wangu likizo yenye maana sio tu ya kuwacha kazi, bali ni ya kujenga upya nguvu, kujenga upya furaha na pia mtazamo chanya unaonisa jinsi ya kuishi maisha ya uiyano na kuridhika.